Ndio mimi ninatumia simu yangu katika mambo mengi zaidi na vile vile kwanza niseme hata simu yangu naitumia kwa ajili ya mawasiliano pale ambapo ninataka kuwasiliana na marafiki zangu na ndugu zangu ama kuwaandikia barua pepe. Natumia simu yangu ili kuweza kuwajulishia hali na kuweza kujua ya kwamba ndugu zangu wako salama. Ndio pale natumia simu na vile vile simu yangu naitumia kwa mtandao ili kuweza kuwasiliana na watu wengi mtandaoni. Kama vile Facebook, Whatsapp na vile vile Instagram hata vile vile tukienda kwa TikTok na YouTube. Vile vile natumia simu yangu kwa mambo kama haya lakini vile vile ningeweza kusema ya kwamba simu ambayo niliweza kununua mara ya kwanza. Ilikuwa ni simu ambayo inaitwa Nokia. Ni brandi ambayo ilikuwa ni brandi ya zamani sana za kale kabisa na ilikuwa ni kama katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na tano ni simu ambayo nilikuwa nikipenda sana zaidi na najua mambo mengi sana zaidi kuhusu mambo ya simu ningelipenda tu kumalizia kwa kusema ya kwamba kwangu mimi kabisa natumia simu mbalimbali na nimeshatumia simu mbalimbali kama vile nimeweza kusema hapo mwanzoni Nokia nimeshatumia Samsung na hata sasa hivi naweza kusema ya kwamba na tumia iOS Apple.